Asenali ni mwanzo ya timu kubwa za England yenye mashabiki wengi duniani inajulikana kwa soka mzuri mashujaa wa zamani kama Trieri Henry na rangi ya nyekundu ya mashati yao. Mchezaji mmoja ninaempenda sana wa asenali ni mbukayo saka. Ni mchezaji mwenye bidii, nidhamu na kipaji kikubwa. Pia ni mnyenyekevu na anayenipenda timu yake kwa kweli. Nafurahia sana nikiona hiyo timu ikishinda na inapoteza. Nasema asante.